Hujambo, wikendi kimsingi ni wakati wangu wa kupumzika ila wakati mwingine na shughuli za kibinafsi. Kama vile iwapo nina muda naweza naweza kimbia nyumbani, nikawasalimie wazazi wangu. Na vile vile niweze kuangalia mifugo wangu na miti yangu ambayo nimepanda katika shamba la nyumbani pale. Na vilevile wakati wa wikendi ndio wakati wa kukutana na marafiki kwa hivo iwapo kuna rafiki ambayo tumezungumza na tumekubaliana kwamba tuweze kujumuika pamoja, tule ama tunywe, wikendi ndio wakati mwafaka zaidi wa kufanya jambo kama hilo. Na vile vile iwapo nimeamua tu kutulia nyumbani na kupumzika huenda nikachukua kitabu nikasoma. Kwa hivo, hayo ndiyo mambo ambayo nafanya wakati wa wikendi asante.

Hujambo swali hili la kampuni za teknolojia ni swali muhimu ikizingatiwa kwamba wakati huu ambao tunaishi kuna mambo mengi sana yanayohusiana na teknolojia. Kuna vifaa vingi tunavyotumia nyumbani na vina tengenezwa na kampuni hizi za teknolojia. Kwa mfano, kuna televisheni, kuna labda friji, kuna simu na vifaa vingine vya muhimu sana ambapo tunatumia nyumbani kwa hivyo naweza kusema kwamba mwanzo kabisa kuna kampuni kama vile Microsoft ambazo tumekuwa tukitumia kwa muuda vile vile kuna kampuni kama vile Google ambazo zimetusaidia sana iwapo unataka kujifunza chochote leo hii inawezekana kwamba unaweza kuenda kwenye Google na ukapata jawabu la swali lolote lile. Vile vile kuna kampuni hizi ambazo zinatutengenezea vifaa vya elektroniki kama vile Samsung ama kampuni ya Apple. Ambazo zinatengeneza simu kuna vile vile labda kampuni kama vile HP ambazo zinatengeneza vipata kilishi na kompyuta kuna kampuni kama vile LG. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba kampuni zenyewe ni nyingi na inategemea na ni vifaa vipi ambavyo mtu amezoea kuvitumia na pia ubora wa vifaa vile ndiposa mtu aweze kusema kwamba na penda ama na amini kampuni fulani asante.